Mara nyingi napenda kununua vitu vitu kwenye mall au maduka yenye yako karibu na mimi. Like nikipata time na ingia supermarket kwa vitu za kila wakati. Pia soko nikitaka vitu fresh kama nyanya au pili pili hoho au vitunguu kwa sababu hiyo huwa inaniwakia poa kwa matunda pia. Saa zingine inategemea kitu ninacho kitafuta na kama niko haraka.

Mimi hupokea maoni kwa utulivu kwanza na hua nasikiliza mtu hadi amalize bila kujitetea haraka kisha nafikiria kama maoni hayo yanaweza kunisaidia kuboresha kazi yangu kama tuseme yana maana huwa nayachukua alafu nayataftia hatua kidogo kurekebisha alafu maybe ni kihisi hayako sawa na eleza kwa heshima like mtazamo wangu hiyo njia hunisaidia kujifunza bila kugombana na mtu yeyote.